Jee, unaweka picha zako mtandaoni? Ndiyo, naeka picha zangu mtandaoni kwa sababu dunia sasa hivi, watu wanapenda maisha ya utandawazi kwa sana. Usiku na mchana, watu wako mtandaoni wanakesha wakiperuzi.

Unapenda maali pa kimya au pa kelele? Kusema kweli mi napenda sehemu zote mbili sehemu ya ukimya na semu yenye kelele. Muda mwingine napokuwa natamani kuwa peke yangu, napenda sehemu pa ukimya. Lakini nikiwa na marafi zangu, huwa napenda kuwa sehemu ya kelele. Kama vile sehemu penye muziki, ndiyo.

Jee, umewahi kusafiri kwa ndege? Ndio, nishawaisafiri kwa ndege, nilipokuwa natoka. Kisumu kuelekea Nairobi. Kwa hakika, ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza. Nilijisikia mtu wa furaha sana, lakini uoga kwa umbali.

Niambie kuhusu filamu unayoipenda zaidi. Filamu ninayoipenda zaidi mimi ni pete ya maajabu ni filamu nzuri sana ambayo nilifuatila kwa muda mrefu. Kipindi nilikuwa mtoto na hata saa hivi huwaga na naiangalia mara nyingi kwa sababu ina mvuto fulani hivi kwamba pete inakuwa na maajabu yake, inabadilisha maisha ya mtu, waona kitu kama hicho.

Nguvu zako ni zipi kazini nguvu zangu nyingi huelekeza kwa kutimiza lengo husika kama kuna lengo ambalo limeekwa kwa hivo nitatumia nguvu zangu nyingi sana kuhakikisha nimetimiza lile lengo nimefikia lile lengo kwa hali ya juu.